Mimi ninapenda upepo wasili kuliko ac. Upepo unipahisia ya uhuru na utulivu, hasa unapovu mataratibu asubuhi au jioni. Unikumbusha mazingira ya nje, miti, ikitikisika na hewa safi ikipita pole pole. Pia upepo unisaidia kuhisi mabadiliko ya hali ya hewa bila kelele. AC ni nzuri wakati wa joto kali kwa sababu hupunguza joto haraka na hufanya kazi iwerahisi ndani ya chumba. Hata hivyo ni kikaamuda mrefu kwenye ac ninaweza kuhisi baridi kupita kiasi. Kwa hivyo napendelea upepo kwa sababu ni waasili, wakutuliza na hunifanya ni jisikie huru zaidi.

Kusubiri kwenye mstari, hunifanya nijisikie mchanganyiko wa hisia. Wakati mwingine na hisi uvumilivu wangu ukijaribiwa, hasa mstari unapokuwa mrefu na unaenda pole pole. Hali hiyo inaweza kuleta kuchoka au kukosa subira. Hata hivyo, najikumbusha kwa kila mtu yupo hapo kwa sababu yake na hakuna njiaya kukuepa. Mara nyingine hutumia muda huo kufikiria, kuangalia mazingira au kuzungumza na watu walio karibu nami. Kusubiri pia hunifundisha nidhamu na heshima kwa wengine.

Napanga wiki yangu ya kazi kwa kuanza kutambua majukumu muhimu yanayopaswa kukamilika. Kila mwanzo wa wiki, huandika orodha ya kazi na kuzipanga kulingana na kipaumbele na muda. Mimi hugawa kazi kubwa kwa hatua ndogo ili uwe rahisi kuzitekeleza. Pia hutenga muda maalum wa mikutano, mapumziko na kazi binafsi ili kuepuka msongamano. Ninajaribu kwa na ratiba inayonyumbulika kwa sababu mambo yasiyotarajiwa hujitokeleza. Kila mwisho wa siku, mimi hupitia kazi nilizofanya na kupanga ya siku inayofuata. Mpangilio huu, hunisaidia kuwa makini, kupunguza msongo na kufanikisha malengo ya wiki kwa ufanisi.

Ningependa kujifunza kitu kipya ambacho kinaongeza maarifa na ujusi wangu wa maisha. Kwa mfano ningependa kujifunza lugha mpya ili niweze kuwasiliana na watu wa tamaduni tofauti na kuelewa dunia kwa upana zaidi. Pia ningependa kujifunza ujusi wa kiteknolojia kama matumizi ya programu au uandishi wa misimbo kwa sababu teknolojia ina nafasi kubwa katika kazi na elimu.

Ili kukamilisha kazi kwa wakati, mimi huanza kwa kupanga majukumu yangu mapema na kuyaweka katika mpangilio wa vipaumbele. Hutengeneza ratiba inayoonyesha muda wa kila kazi na kujitaidi kuifuata. Pia hugawanya kazi kubwa kuwa sehemu ndogo ndogo ili isiwe nzito au ya kuchosha. Mimi huwepuka usumbufu kama matumizi yasiyo ya lazima ya simu na mitandao ya kijami wakati wa kazi. Kila ninapokamilisha jukumu, hujihamasisha kuendelea mbele. Pia huwacha nafasi kidogo kwa mambo yasiotarajiwa. Nidhamu, umakini na kupanga vizuri hunisaidia kuhakikisha. Kazi inakamilika kwa wakati uliopangwa.

Napata habari kutoka vyanzo mbalimbali ambavyo vinaweza kuwa vya kuaminika na kusaidia kuelewa mambo yanayotokea duniani. Kwanza napata habari kwenye tovuti za vyombo vya habari kama magazeti, televisheni na radio zinazongoza kwa kufuatilia habari za karibuni. Pili, mitandao ya kijami na programu za habari hutoa taarifa za papo hapo. Ingawa ni muhimu kuchunguza kama chanzo ni sahihi. Pia napata habari kupitia makala za wataalam, blogu za elimu na vyanzo vya serikali au mashirika ya kimataifa. Kabla ya kutumia habari, huwa naangalia chanzo chake na udhibitisho ili kuhakikisha ni sahihi na ya kuaminika.

Ninawianisha kazi na maisha ya kibinafsi kwa kuweka mipaka wazi kati ya muda wa kazi na muda wa kupumzika. Mimi huandaa ratiba ya kazi inayoruhusu muda wa familia, marafiki na shughuli binafsi. Baada ya kazi, mimi hujitahidi kuwacha mawazo ya kikazi na kuzingatia mambo ya nayonifurahisha kama kupumzika, kusoma au kufanya mazoezi. Pia hujifunza kusema hapana pale kazi napozidi uwezo wangu ili kuepuka msongo wa mawazo. Mapumziko ya mara kwa mara hunisaidia kurejesha nguvu na umakini. Kwa kufanya hivyo nafanya kazi kwa ufanisi zaidi huku nikishii maisha yenye usawa na furaha.

Sera muhimu katika kampuni ni ile inayolinda na kuendeleza ustawi wa wafanyakazi huku ukihakikisha ufanisi wa kazi. Kwa mfano, sera ya usawa na kutokuwa na ubaguzi ni muhimu kwa sababu hutoa mazingira yenye heshima kwa kila mfanya kazi bila kujali jinsia, dini, rangi au umri. Sera ya afya na usalama kazini pia ni muhimu ili kuhakikisha wafanya kazi wako salama na wenye afya. Zaidi, sera ya mafunzo na maendeleo ya wafanya kazi inasaidia kuongeza ujuzi na motisha. Sera hizi zote pamoja uchangia utendajibora, morale ya juu na kudumisha kampuni yenye heshima na yenye tija kwa wote.

Tabia inayo nichukiza zaidi ni ubinafsi na kutokuwa na heshima kwa wengine. Watu wanaojali masilahi yao tu na kushindwa kuzingatia hisia au maitaji ya wengine ufanya mazingira kwa magumu na yasio furahisha. Pia inayo ni chukiza ni pale mtu anapozungumza bila kusikiliza au kushugulikia mambo kwa uzembe bila kujali madhara kwa wengine. Tabia ya kuchelewa mara kwa mara bila sababu ni changamoto nyingine. Kwa sababu inaharibu mipango, kwa ujumla tabia zinazo kosa heshima, uwajibikaji na huruma ufanya ni jisikie kutoridhika na kuvurugika.

Muda ninaotumia mtandaoni kwa siku, hubadilika kulingana na shuguli zangu. Kwa kawaida ninatumia takribani masa 3 hadi 5 kwa siku, sehemu kubwa ikiwa kwa masomo, utafiti au kazi, zinazo itaji interneti. Pia ninatumia mtandaoni kuwasiliana na marafiki na familia na wenzangu kupitia mtandao ya kijamii au barua pepe. Hata hivyo mimi ujaribu kueka mipaka ili kuepuka kutumia muda mwingi usio na tija. Kwa sababu inaweza kuharibu muda wa kupumzika au shuguli binafsi. Kwa mtandaoni kwa mpangilio usaidia kwa na ufanisi, kujifunza na kubaki na muda wa maisha ya kweli.

Ndiyo napenda kucheza ngoma kwa sababu hunifanya nijiskie furaha na kuondoa mawazo mingi. Ngoma ni njia nzuri ya kujieleza kihisia na ki akili kwa sababu kila mdundo au mwendo huchangia hisia tofauti. Napenda kucheza ngoma za kienyeji na pia zile za kisasa kwa sababu zote zinatoa burudani na changamoto kidogo za kujifunza hatua mpya. Kucheza ngoma pia kunasaidia mwili kuwa na afya bora kwa sababu hunifanya niongeze nguvu na uraisi wa mwendo. Zaidi ya hayo kucheza ngoma pamoja na wengine hunisaidia kuimarisha urafiki na mshikamano wa kijamii jambo linalo nifurahisha sana.

Ninapopanga kufanya marafiki wapya huanza kwa kuwa na moyo wa wazi na tabia ya kirafiki. Napenda kuzungumza na watu kwa heshima, kusikiliza kwa makini na kuonyesha shauku ya kujua zaidi kuhusu maisha yao. Pia hujumuika katika shughuli za kijamii, shule au jamii ambapo watu wanakusanyika kwa sababu hiyo hutoa nafasi nzuri ya kukutana na wengine. Kuwa muaminifu na wa kuaminika ni muhimu pia kwa sababu husaidia kujenga imani na urafiki wa kudumu. Mara nyingi mimi huanza na mazungumzo madogo kuunda uhusiano polepole na hatimaye marafiki wapya hutokea kwa urahisi.

Ndiyo, napenda kunywa maziwa kwa sababu ni chanzo kizuri cha virutubisho kama kalsiamu na protini ambazo husaidia mifupa kuwa na nguvu na mwili kuwa na afya. Maziwa pia hunipa nguvu na kunifanya nijisikie njaa kupungua baada ya kazi au mazoezi. Napenda kuyanywa baridi au kuyachanganya na chai au kahawa kwa sababu ufanya ladha kuwa tamu na raisi kunywa. Zaidi, kunywa maziwa ni desturi nzuri ya kiafya na ni sehemu ya lishe ya kila siku. Ingawa sipendi maziwa mengi mara moja kiasi kidogo kila siku ufaa sana kwa afya ya mwili na akili.

Kila siku ninajitahidi kunywa maji ya kutosha ili kudumisha afya ya mwili na akili. Kwa kawaida, mimi hujaribu kunywa takribani lita mbili hadi lita mbili na nusu. Ingawa kiwango kinaweza kubadilika kulingana na shunguli za siku, hali ya hewa na kiwango cha mazoezi. Kunywa maji kunasaidia kudumisha ngozi yenye afya, kuondoa sumu mwilini na kuongeza umakini.

Ndiyo, napiga kura kwa sababu ni jukumu muhimu la kiraiya na njia ya kushiriki katika maamuzi yanayohusu jamii na nchi. Kupiga kura kunatoa fursa ya kuathiri ni viongozi gani, watakaosimamia maslai ya wananchi na kuhakikisha maendeleo ya naendelea. Kabla ya kupiga kura, huwa naangalia kwa makini wagombea na sera zao ili kuhakikisha ninachagua kwa uangalifu.